Kampuni ya teknolojia ninayo iamini ni kama chat GPT. Kwasababu hiyo huwa na majibu mengi. Hakuna kitu ambacho unaweza kuwa unatafuta kujua. Ama unapiga kujua ukose. Ikona kila kitu. hIyo ni moja ambayo naiamini sana. Hakuna kitu. Hata ukitaka kufanyiwa vitu kama kutengeneze wa picha ama video. Wai inatengeneza vizuri. Hiyo ni app ambayo ni mzuri sana. Na hiyo teknolojia ya AI itakuja kusaidia sana.

Kusubiri kwa mstari inategemea, kama mstari unasonga alafu ambao, watu ambao wanahudumia, watu wanafanya haraka, hiyo ni sawa. Lakini kama ni ile muhudumu ndio yule, hayuko na shugli, ndio hapo, maybe hujisikii vizuri umechoka, mtu hujisikii ambao hata unataka kuamuka na uondoke tu kwenye hu mstari.

Mi muda wangu wa ziada napenda kuutumia, kunalingana ni muda mgani niko nao but kama ni muda mfupi, maybe nitaenda nipumzike, nijangalilie filamu, nilale, lakini kama niko na muda mrefu wa kuzunguka, wa bure, iyo naeza safiri, naezaenda mahali, pa starehe, nitulie, nijiliwaze.

Habari kwa mara mingi mimi hupata habari kwenye mutandao. Ama mara kwa mara unaona nimejiangalilia habari kwenye televisheni. Ama nasikiza kwenye redio. Ama mara mingi pia unapata kuna walaguzi wa habari huku nje. Unapata watu wengi unapatana na watu kwa barabara ana kupatia hii habari na habari ingine.

Saa zingine mimi huitumia lakini kwa mara mingi inabidi nisiitumie kwa sababu unapata mtandao saa zingine uko na polepole na mtandao ukiwa na polepole unapata video mara mingi inakwamakwama kwa hewa ama unapata sauti inapotea na jambo hilo huwa harilifurahishi.

Zambo ambalo napenda kuhusu huo mtaa ni ati mtaa hua watu wa metulia. Alafu kona mandari safi. Si kasi mbali na barabara. Tena nikaribu na vitu kama mto ambayo unavutia sana. Alafu kitu ingine ni hati watu ambao wako huu mta wakona utu sana.

Kumbu kumbu zangu za shule ni marafiki zangu ambao tulipoteleana sikuwahi waona tena walikuwa marafiki wazuri tena shule ambazo nilisomea zilikuwa pia na walimu wema. Kumbukumbu zangu ni nzuri sana nilisoma mambo mingi sana kutoka hizo shule kwa kitabu kwa darasani na pia nje kimaisha walinitayarisha vizuri.

Mi hupenda mwezi wa kumi na moja kwa sababu ndio mwezi niliozaliwa. Naupenda kwa sababu pia hauna sherehe mingi hauna sherehe mingi hizi zasiasa na mambo kama hayo ina kuagatu aina public holiday yoyote.

Wateja nawashugulikia sana sana kuwaelezea chochote wanachotaka kununua kutoka kwangu nawaelezea kipao mbele kuhusu chochote unachowauzia. Na kama huko na vitu tofauti unazieka hili mtu ata chagua kenya anataka kwa sababu, lazima umsaidie mteja juu atarudi.

Unafaa kuambia watu pale umoja ni nguvu. Utengano hakuna mahali mtaenda na mkiwa pamoja mnaweza kimbia sehemu kubwa ama mnaweza lima sehemu kubwa kuliko mtu akilima moja moja peke yake. Na hivyo unafanya timu yako inakuwa na nguvu.

Mazingira ya kazi yanakuwa mzuri. Kila mtu akicheza nafasi yake inavyofaa. Kama ni mdosi mwenye kampuni, yeye naye anafanya kama yeye, anacheza mahali pake, na hawa wafanyi kazi, nao wanafanya kazi vizuri, wanafuraisha mdosi wao na wote wanaishi vizuri kwa umoja.

Hapana, sipendi kuchora ama kupaka rangi, but napenda rangi mzuri ambayo imepakwa mzuri, inafanana vizuri, napenda michoro mizuri, but mimi sina uwezo, sina hiyo talanta ya kuchora. Kuna watu wamebarikiwa na hiyo.

Ndiyo, huwezi tupa kila kitu pamoja. Kuna vitu ambavyo havifai kuchanganyika. Kama unaweka chupa kando, chupa za kuvunjika kando, chupa za plastiki kando. Unaweka vitu ambavyo vinaweza kutumika kama mbolea, kama mabaki ya chakula ama vitu kama hizo unaweka kando. Unaweka kitu kitu yoyote yenye haiwezi oza unaweka kando, usichanganye.

Ndiyo ni napenda kukimbia wakati wa mazoezi, napenda kukimbia wakati wa mpira wa bikapu, napenda kukimbia wakati wa mpira wa mguu, lakini si kukimbia tu ivo tu bure lakini pia jogging wakati mwingine unakimbia pole pole pia uwezi.

Sipendi hiyo mvua kubwa kwa sababu niliwahi ona majirani wangu wakifurushwa nyumbani na maji. Nyumba yao ilifurika, ikajaa maji, vitu zao zote zikaharibika, ikabidi hata wahame kwa muda wa mwezi mmoja. So hiyo mvua kubwa ikija mvua kubwa kabisa, huwa ina madhara mengi. Lakini ikikuja tu hiii kidogo kidogo, itasaidia wakulima na inahakikisha pia vumbi hakuna.

Nilipenda kemistria kwa sababu walitufunza vyenye mtu wanaweza tengeneza vitu mingi, walitufunza vyenye unaweza tengeneza sabuni, vyenye unaweza tengeneza pombe, vyenye unaweza tengeneza pombe ikuwe ni ile pombe kali, walitufunza vitu mingi sana, mavitu kama hizo ni kitu ambayo inaweza kusaidia badaee kwa maisha, so hiyo ni mzuri sana.

Ningetaka kuijua kinagaubaga hii teknolojia ya AI. Kwa sababu unajua AI inakuja kubadilisha kila kitu. Imekuja kubadilisha kila kitu muda kabla hujaenda mbali utaona kila kitu itakuwa ikifanya kazi na AI. Ningetaka kujua hivyo hivyo wakati hivyo inafanyika nikuwe nimejipanga vizuri. Juu naona naweza tengeneza pesa nayo.

Maybe mkate wa aina ya chapati ama ule mkate wa nun. Hii mkate ingine maybe mkate tena wa brown. Mweupe siupendi sana haupelekani na afya yangu mzuri. Hainipelekangi vizuri na tena kitu ingine inafanya watu wanaongeza uzani.

Shughli zangu za wike ni kunalingana na vile ninavyojisikia wakati huo. Naeza jisikia nikae ndani, naeza jisikia ni toke nje, naeza jisikia ni ende kuona mpira ama kucheza mpira, naeza jisikia ni ende sehemu maybe ya burudani. Kuna lingana na muda huo kitu nataka kufanya na pia hali ya hewa.

Mimi naipenda kemistria. Kemistria ina mafunzo mengi kuhusu vitu mingi ukataka kufungua vitu kama viwanda vya kutenengeza bidhaa tofauti uko na uko na ujuzi wa kemistria inakusaidia sana kwa sababu inakufunza kuhusu kuchanganya kemikali tofauti tofauti.

Na mpenda mwandishi wa kitabu anaye itwa John Kiriameti kwa sababu yeye hakuandika hadithi kulingana na vitu za kufikiri ama za kuota aliandika kitabu kulingana na vitu ambavyo amevipitia yeye mwenyewe.

Nimewahishiriki kwa mashindano ya masomo na pia ya michezo kwa katika shule na nilipo maliza shule. Tulikuwa tumejiunga na timu za mipira kadhaa. So tumeshindana mara kadhaa, mara mingi sana, tumeshindana mara mingi.

Naupenda musimu wa mwaka kuisha kwa sababu huwa ni musimu ambao watu wengi wanakuwa wamepokea ruhusa makazini mwao So unapata kupatana na marafiki na jamii pamoja na jamaa zako na familia zako wenye huwa hamwezi patana kwa sababu wanakuanga wameshikana na makazi.

Mimi hupenda miziki ya kitamaduni ya huko kwetu. Ya huko imetoka huko central kenya. Hizo nyimbo za kitamaduni hizo ndiyo napenda hizo. Sipendi hizi zingine zinaimbwa siku hizi. Hazina mwelekeo wala message.